Ndiyo, nimewahi kuona bahari, na experience hiyo ilikuwa ya ajabu sana, siwezi kusahau. Nilipofika pwani, ile vibe ya maji makubwa yasiyoisha, sauti ya mawimbi yakigonga pwani, na upepo wa baridi, ilinifanya nijiweke kimya na kufill peace ya kweli. Nilifurahia kutembea ufukweni, miguu yangu ikigusa mchanga, na jua likizama pole pole ukiangalia reflection yake kwenye maji. Kuna ile sensi ya freedom pale, unaweza kusahau stress zote za maisha, worries na pressure. Ni moment ya kupumzika akili na roho.

Kwa kawaida, nafua nguo mara moja hadi mara mbili kwa wiki, lakini inalingana na shuguli nilizokuwa nazo. Kama wiki imekua bizi sana, kazi, kutoka nje, ama mazoezi, basi nafua mara mbili ili nguo zikae safi na ready. Kama ya wiki ni calm, mara moja inatosha. Napenda kupanga siku maalum ya kufua pia, mara nyingi ni weekend juu niko relaxed na sina haraka. Na fua mapema asubuhi nianike alafu jioni hizi nguo zinakuwa tayari.